Napenda sanaa ya uchoraji na muziki zaidi. Uchoraji hunivutia kwa sababu unaonyesha hisia na mawazo bila maneno. Kama vile picha za mazingira watu na maisha ya kila siku. Muziki pia ni sanaa muhimu kwangu kwa sababu huleta furaha utulivu wa akili na huunganisha watu.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa kofia au mavuli ninapotoka nje. Pia, natumia mafuta ya kuzuia miale ya jua ili kulinda ngozi yangu. Nakunywa maji mingi, ili nisipate upungufu wa maji mwilini. Ninapojua jua ni kali sana, napenda kukaa kwenye kivuli au ndani ya nyumba.

Ningependa kutembea mahali pakihistoria kama Fort Jesus huku Mombasa kwa sababu inaonyesha historia ya Kenya na wageni wa zamani. Pia ningependa kuona Gedi Reigns kujifunza kuhusu maisha ya watu wa kale. Kutembea maeneo kama haya kunanisaidia kuelewa utamanduni na historia yetu vizuri zaidi.

Kinywaji nina chopenda kunywa asubuhi ni chai ya maziwa au maji ya uvunguvungu yenye limao. Hunisaidia kuamsha mwili na kuanza siku nikiwa na nguvu. Wakati mwingine pia unywa kahawa kidogo hili kusikia makini zaidi. Kinywaji kizuri ya asubuhi hunisaidia njihisi tayari kwa shughuli za siku.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ni laini ina ladha nzuri ni rahisi kupika. Pia napenda nyama ya mbuzi asa ikiwa imepikwa kwa mtindo wa choma. Nyama unipa nguvu na unifanya njisikie nimeshiba vizuri. Kula nyama ninaiyoipenda unifanya nifuraiye mlo wangu zaidi.

Mwandishi wa vitabu ninayependa ni Ngugi wa Thiongo. Kwa sababu huandika hadithi zinazoonyesha maisha, utamanduni na changamoto za Waafrika. Vitabu vyake hunifanya nifikiria kwa kina na kuthamini historia yetu. Kupitia maandishi yake, ninajifunza mengi kuhusu jamii na haki.

Ndiyo napenda kupika kwa sababu unipa furaa na kuniruhusu kuwadaa chakula chenye latha na hafya. Napenda kujaribu mapishi mapia na kuboresha latha kila siku. Kupika unifanya nijisikie nimeshugulika na pia naweza kufuraisha familia yangu kwa chakula kizuri.

Ninapo shughulikia muda wa mwisho napanga kazi zangu mapema na kuweka vipao mbele. Nagawanya kazi katika sehemu ndogo ndogo ili niweze kuimaliza kwa urahisi. Najitahidi kuhepuka kwahirisha na kufanya kazi kwa umakini. Hii hunisaidia kukamilisha kazi kwa wakati bila msongo wa mawazo.

Zawadi nzuri zaidi niliyopewa ni kitabu cha vipaji na maono. Kilinionyesha kwanza mtu anayenipenda, ananifahamu vizuri na anathamini maono yangu. Zawadi ilinifurahisha sana na ilinisaidia kujifunza mambo mapya. Kila nikikumbuka hunifanya njisikie furaha na shukurani.

Ninapendelea kuamka mapema na jua kwa sababu hunisaidia kuanza siku vizuri na kwa nguvu. Ninafurahia upepo wa asubuhi na utulivu wa mazingira wakati wengine bado wamelala. Hii pia unisaidia kupanga siku yangu fizuri na kukamilisha kazi nyingi kabla ya mchana. Kwa hivyo, kuamka na jua ni sehemu ya kawaida ya maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa au mto na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana. Nilifurahia kuona maji ya utulivu na mazingira ya asili yaliyozunguka. Ilinipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie karibu na maumbile. Kutembea maeneo kama hayo hunisaidia kupumzika na kufurahia uzuri wa dunia.

Ninapanga kazi zangu kwa kuanza na kuorodhesha kila jambo muhimu la kufanya. Kisha ninaweka vipaumbele kulingana na umuhimu na muda unaopatikana. Ninaweka muda maalum kwa kila kazi ili nisishindwe na muda. Kupanga kazi hivi kunanisaidia kuwa na utaratibu na kumaliza kila jambo kwa wakati.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video kwa sababu uniboresha fikira na unipa burudani. Michezo unisaidia kupumzika baada ya siku ndefu, pia uongeza umakini. Napenda michezo ya mbuni na hili ya kusisimua. Kuicheza unifanya njisikie nimefuraia na nimepata changamoto nzuri.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye YouTube kwa sababu kuna aina mbalimbali za maudhulu. Mara nyingi, natazama video za elimu burudani na mapishi ya kupika. Pia napenda video zinazoonyesha matukio ya asili na utamanduni. Kutazama video, kunanisaidia kujifunza mambo mapya na kupumzika baada ya shuguli za siku.

Mboga ninazopenda kula ni spinach na karoti kwa sababu ni nzuri kwa afya na zina ladha nzuri. Pia napenda mboga za majani kama mchicha au skumawiki zilizopikwa vizuri. Kila wakati ninapokula mboga hizi najiskia nikiwa na nguvu na mwili wangu umepata virotobisho muhimu. Kula mboga unisaidia kuwa na afya bora na nguvu za kufanya kazi za siku.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kushirikiana uleta mawazo mapya na usaidia kazi kukamilika haraka. Kila mtu anapochangia, tunapata matokeo bora zaidi. Pia kujenga usiano mzuri, uongeza mawasiliano kazini. Kufanya kazi pamoja, unifanya nijisikie imeungwa mkono na timu yangu.

Sherehe ninayopenda zaidi ni krismasi kwa sababu huleta familia pamoja na hujaa furaha na upendo. Ninapenda mapambo mziki wa sherehe na kushirikiana chakula na wapendwa wangu. Ni wakati wakushukuru na kusherekea maisha. Krismasi unifanya nijisikie amani furaha nyingi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi, hunisaidia kuwasiliana na familia na marafiki kupata habari na kufanya kazi mbali mbali, pia hutumia kwa kujifunza na kufanya malipo bila simu mambo mengi ya kila siku yangekuwa mangumu sana kwangu.

Wakati ninaofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi kwa sababu akili yangu huwa tulivu na yenye umakini. Baada ya kuamka na kupata kiamsha kinywa, nina nguvu ya kuanza kazi kwa bidii. Asubuhi hunisaidia kupanga siku yangu vizuri na kukamilisha mambo muhimu mapema. Hivyo, hiyo ndiyo wakati ninavyofanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Wakati wa baridi kali, uvaa nguo nzito ili kujilinda dhidi ya baridi. Pia ukunywa vinywaji vya moto kama chai au supu ili kupata joto. Napendelea kukaa ndani ya nyumba na kujistiri vizuri. Hii unisaidia kuwa na afya na kujisikia vizuri ata wakati wa baridi.

Nina jilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kutumia nywila imara na kubadilisha mara kwa mara huepuka kubofya viungo visivyojulikana na kushiriki taarifa chache binafsi pia natumia programu za usalama kwenye vifaa vyangu hatua hizi unisaidia kubaki salama ninapo tumia mtandao.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana wangu, kwa sababu ilikuwa wakati wa nguvu ndoto na kujifunza mambo mapya. Ilikuwa kipindi cha furaha na uhuru wa kujaribu vitu tofauti. Hata hivyo pia nadhamani hekima ninayo sasa. Kila hatua ya maisha ina uzuri wake.

Ndiyo napenda kuogelea kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi na kupumzika. Kuogelea hunipa nguvu na hunifanya nijisikie mwepesi. Pia ni njia nzuri ya kufuraia maji na mazingira. Kila ninapoogelea naisi furaa na utulivu mwingi sana.

Ninawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa kutumia mazungumzo ya wazi na ya heshima. Tunatumia simu, ujumbe na mikutano ili kuelewana vizuri. Ninasikiliza maoni yao na kutoa yangu kwa njia ya kujenga. Hi hutusaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kama timu moja.

Ninapokutana na tatizo kazini, kwanza nalitambua na kulielewa vizuri Kisha nachambua chanzo chake na kutafuta suluhu linalofa Nina shirikisha wenzangu pale inapohitajika ili kupata mawazo tofauti Baada ya hapo nachukua hatua haraka na kufuatilia kuhakikisha tatizo limetatuliwa.

Ninapendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya ana kwa aana ili kuelewana vizuri. Pia ninatumia simu au ujumbe mfupi wakati ni muhimu. Ninajitahidi kuwa na heshima usikivu na uwazi wakati wa mazungumzo. Hii hunisaidia kuunda uhusiano mzuri na kuepuka kutoelewana.

Ninapofanya nywele yangu, mara nyingi hufanya kila baada ya siku mbili ama tatu. Kulingana na aina ya nywele. Hii hunisaidia kuziweka safi na zenye afya. Pia napenda kutumia bidhaa nzuri zinazolainisha na kulainisha nywele zangu. Kujitunza nywele, kunanifanya nijisikie vizuri na kuonekana vizuri kila siku.

Ninapokuwa na furaha, napenda kucheza na familia hau marafiki wangu. Pia, husikiliza mziki. Unaonifanya nijisikie furaha zaidi. Wakati mwingine napenda kutembea nje au kufanya shughuli ninazozipenda. Hii hunisaidia kushiriki furaha yangu na wengine, na huifanya siku iwe yenye kumbukumbu nzuri.

Shughuli yangu ninayopendenzwa nayo ni kusoma vitabu napenda kusoma hadithi vitabu vya elimu na mapishi ya kupika. Hunisaidia kupunguza, kujifunza mambo mapya na kukuza mawazo yangu. Kila nikisoma nahisi furaha na kuridhika sana.

Ndiyo, ni mewahi kununua tikiti za tukio kama vile tamasha la mziki au semina. Hii hunisaidia kupata burudani na kujifunza mambo mapya. Napenda kupanga mapema ili kupata tikiti nzuri na kuepuka msongamano. Kila tukio ni napoenda, hunifanya nijisikie furaha na nikiwa na kumbukumbu nzuri.

Kinachonifanya kufurahi sana ni kuwa na familia na marafiki wangu karibu, napenda pia kufanikisha malengo yangu na kushuhudia mafanikio madogo na makubwa mziki, kucheka na kushirikiana wakati mzuri na wapendwa pia hunifanya nijisikie furaha, hii hunisaidia kuwa na moyo mzuri na kuendelea kwa nguvu kila siku.

Kumbu kumbu ya kutisha nilio nayo ni wakati nilipopoteza mwelekeo kwenye mto wenye maji mengi. Niliisi hofu kubwa kwa sababu maji ya likuwa na nguvu na siwezi kuya dhibiti. Hata hivyo nilipata msaada wa kuokolewa salama. Kumbu kumbu hii inanifundisha kuwa kila wakati ni muimu kuwa makini na taadhari.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni bora kwa afya yangu. Napenda kula mboga matunda na vyakula vilivyo na proteini nzuri. Hata hivyo mara chache napenda pia chakula chenye ladha kidogo ya mafuta kama kitoweo cha kuku au samaki. Kuchagua chakula hiki kunanisaidia kuwa na nguvu na afya nzuri kila siku.

Ninaposhirikiana na timu kwanza husikiliza mawazo ya kila mshiriki Kisha tunagawana kazi kulingana na nguvu au ujuzi wa kila mmoja kushirikiana kwa wazi kunasaidia wenzangu na kuhakikisha kila kazi imekamilika kwa wakati kushirikiana na timu kuna leta matokeo bora na kuimarisha uhusiano kazini.

Ninapo jistawisha wakati wa likizo kwanza napanga mahali pa kuenda na shughuli za kufurahisha Napanga mavazi na vifaa muhimu mapema ili kuepuka usumbufu Pia napanga bajeti na muda wa kupumzika ili niweze kufurahia bila wasiwasi Kujistawiri vizuri kunanisaidia kuwa na likizo lenye furaha na kumbukumbu nzuri.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kusoma mawazo ya watu wengine bila maneno. Hii ingetoka kwa ufahamu wa haraka wa hisia na nia za watu na kunisaidia kusaidia wengine vizuri zaidi. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kufunza kila kitu kwa haraka. Uwezo huu ungenifanya nifanikishe mambo makubwa na kuathiri maisha ya wengine kwa njia chanya.

Ninaposhirikiana na wenzangu, ninahakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake vizuri. Tunashirikiana mawazo kupanga mikakati na kusaidiana pale inapohitajika. Najitahidi kuwasiliana kwa wazi na kuwa mtiifu katika timu. Kazi ya pamoja hufanikisha malengo kwa urahisi na kuimarisha mshikamano kati ya wanatimu.

Ninapiga picha mara nyingi lakini mara nyingi hufanya wakati wa likizo au tukio maalumu napenda kuchukua picha za familia marafiki na mazingira mazuri hiyo hunisaidia kukumbuka kumbukumbu zuri na kushiriki furaha na wengine pia hunipa furaha na kuonyesha ubunifu wangu.

Ninasomea habari mtandaoni kwenye tovuti kama BBC, NTV na Citizen Digital. Hizi hunipa taarifa za haraka kuhusu mambo ya ndani na inje ya inchi Pia napenda kutumia mitandao ya kijamii kwa habari za michezo, burudani na sayansi. Kusoma mtandao ni kuna nisaidia kuwa na habari mpya na kufanya maamuzi bora kila siku.

Wakati wa baridi kali, hupenda kuvaa nguo nzito ili kulinda dhidi ya baridi. Hupika vinywaji vya moto kama chai au kahawa ili kupata joto. Napenda pia kukaa ndani ya nyumba kusoma au kusikiza mziki. Hiu hunisaidia kuwa na afya na kujisikia vizuri ata wakati wa baridi.

Ninaenda mahali pa ibada mara kadhaa kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Hii hunisaidia kuimarisha imani yangu na kupata faraja ya kiroho. Pia napenda kushirikiana na jamii yangu katika ibada na shughuli za kikristo. Kila mara ninapoenda nahisi amani na nguvu za kiroho.

Mara nyingi asubuhi na kula chakula kilicho rahisi na chenye afya kama mayai matunda hao mukate na siyagi. Hii unipanguvu ya kuanza siku yangu vizuri. Pia hunywa maji au chai ya asubuhi ili kuamuka vizuri. Kula kiamsha kinywa kizuri kuna nisaidia kuwa na nishati na afya bora.

Ninapendelea kwamuka na jua kwa sababu unisaidia kwanza siku yangu mapema na kwa nguvu. Ninafuraia utulivu wa asubui na upepo mwanana. Hii pia unisaidia kupanga siku yangu vizuri na kukamilisha kazi muhimu mapema. Ingawa kulala mapema ni muhimu kwamuka najua unifanya njisikie tayari kwa kila jambo.

Ndiyo napenda kufuata matukio ya kimataifa kupitia televisheni na mitandao. Hii inaniweka sawa na mambo muimu yanayotokea dunia kama siasa, michezo na burudani. Pia unisaidia kuelewa mitanzamo tofauti na kujifunza kutokana kwa matukio hayo. Kufuata matukuo ya kimataifa unisaidia kuwa na taarifa mpya na kuzungumza kwa ufasihi wa wengine.

Ndiyo napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Ngoma hunisaidia kutoa mzogo wa mawazo na kufurahia mziki. Napenda aina tofauti za ngoma kulingana na wimbo unaochezwa. Kucheza ngoma hunipa nguvu na kunifanya nijiskie vizuri sana.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria na kusisimua hunifanya nifikirie mbali na kuona mambo kwa mtanzamo tofauti napenda hadithi zenye uchawi mashujaa na safari za kipekee kusoma au kusikiliza hadithi hizi hunipa burudani na msukumo mkubwa.

Ndio napenda kuvaa kofia kwa sababu hunilinda dhidi ya jua na pia kuongeza mtindo. Kofia hunisaidia kujisikia huru na nikiwa nadhifu. Napenda kuchagua kofia kulingana na mavazi au hali ya hewa. Kuvaa kofia hunisaidia kujisikia vizuri na kujiamini.

Ninajitahidi kulinda mazigira kwa kutupa taka mahali sahihi na kupunguza matumizi ya plastiki. Pia napanda miti na kuokoa maji inapowezekana. Ninapenda kutumia tena vitu badala ya kutupa ovyo. Hatua hizi ndogo hunisaidia kulinda mazingira kwa ajili ya vizazi vijavyo.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano kama michezo au maswali ya maarifa. Ilikuwa uzoefu wa kusisimua na kunifundisha jinsi ya kushindana kwa heshima. Mashindano hunisaidia kujiamini na kuboresha uwezo wangu. Kila ninaposhiriki. Nilijifunza kitu kipya na kupata motisha zaidi.

Ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia kama kombyuta na mitandao ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi Pia ningependa kujifunza lugha mpya ili kuwasiliana na watu kutoka inji tofauti kujifunza vitu vipya hunipa maarifa na kunifungua fursa nyingine Hii unifanya nijisikie nikiendelea kukua kila siku.

Ninapohitaji msaada kazini, huanza kwa kuuliza mfanyikazi mwenzangu au msimamizi wangu. Ninaeleza tatizo kwa wazi ili wapate kulielewa vizuri. Pia, ninasikiliza ushauri wao na kutekeleza kwa bidii. Hii hunisaidia kutatua changamoto na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea katika shuguliza kusaidia jami ilinipa nafasi ya kuwasaidia wengine na kujifunza kufanya kazi kwa moyo wa upendo kupitia kujitolea nilijenga ujuzi wa mawasiliano na ushirikiano niuzoefu unao nipa furaa na kunifanya nijisikie nina mchango katika jamii.

Ndio napenda kuzungumza kuhusu siyasa kwa njia ya heshima na kuchenga inanisaidia kuelewa kinacho endelea njini na duniani na pia unipa na fasi ya kusikiliza maoni tofauti na kujifunza kutokana kwa wengine mazungumzo ya siyasa yakifanywa kwa amani uongeza ufamu na mshikamano.

Kipawa nilichonacho ni kuwasiliana vizuri na watu Naweza kusikiliza kwa makini na kuelewa hisia za wengine Hii hunisaidia kusaidia kushiriki na kushirikiana vizuri na watu tofauti Kipawa hiki unifanya nijisikie nina mchango mzuri katika maisha ya wengine.

Kinacho nifanya hufurahi sana ni kuwa na familia na marafiki wangu karibu. Pia napenda kushuhudia mafanikio madogo na makubwa katika maisha yangu. Mziki, kucheka na kushirikiana wakati mzuri na wapenda hunifanya nijisikia furaha. Hio hunisaidia kuwa na moyo mzuri na kuanza siku kila mara kwa furaha.

Ndio, naweza kusoma habari kutoka gazeti lakini siwezi kushika gazeti halisi, lakini naweza kukueleza au kutoa muhtasari wa habari za leo au makala kutoka magazetini mbali mbali mtandaoni.

Mara nyingi wikendi sina shuguli za kibinafsi kama binadamu lakini kama ngekuwa na wikendi yangu ngejaribu kufanya mambo ya kupumzika na kufurahia kama kusoma adithi kuchifunza mambo mapya hau kuseidia watu kuuliza maswali.